Ndiyo, nisha inunua tikiti za tukio, juu mimi napenda tukio, napenda kuenda kutazama tukio, na ndio mana na wanga nanunua tikiti za tukio, ili kuenda kujibamba na kufurahia na wenzangu katika tukio.

Katika kusafiri, mimi napenda kutumia ndege juu huwanga huwa inakuwa rahisi na inachukua muda mfupi kusafiri naweza kuenda nchi zingine kuenda kutazama nchi zingine. Kwa hivyo, mimi napenda kutumia ndege kama usafiri.

Mimi ninapenda chai ninapenda kukunywa chai asubui baada ya kuamka kwa sababu chai inafanyanga niwe na nguvu ya kuendelea na siku yangu alafu pia napenda kukunywa chai usiku ninapo toka kazini kabla nilale napenda kukunywa chai. Kwa sababu inafanyanga nasikia niko salama bi.

Mimi nina pendelea mwanga mkali kwa sababu mwanga mkali inanisaidianga ninaposoma vitabu. Mimi ni mtu wa kusoma vitabu kila wakati kwa hivyo. Mwanga mkali inanisaidianga kusoma vitabu. Ninapoweka mwanga kati itanisaidia kusoma vitabu vizuri kwa hivyo ninapendelea mwanga mkali.

Kinywaji ambacho ninacho kipenda sana ni soda soda ya fanta fanta ya machungwa na ni kwa sababu hio fanta hukuwa tamu na ikona ikona ladha mzuri kwa hivyo. Kinywaji ambacho ninge penda ama ambacho na penda kukunywa ni fanta ya machungwa.

Mimi napendelea kuamka mapema na kwenda kutembea ama kukimbia halafu baadae nakuja natayarisha chai halafu badae najitayarisha kwenda kazini ili nisichelewe kwenda kazini.

Bada ya siku ndefu, napendelea kusikiza muziki na kufanya tikazi za hapa nyumbani. Ninapo sikiza muziki. Bada ya hapo, napendelea kuoga alafu nakuja kitandani na soma vitabu kadha bifo nilale.